Mambo na mawasiliano mimi hutumia njia nyingi kwa mawasiliano kutegemea naongea na nani na ni wakati gani na ujumbe upi nataka kupitisha. Kwa hiyo mara nyingi huwa situmi video kwenye mawasiliano. Isipokuwa tu mara moja moja wakati ambapo labda nahitaji kuangalia uso ama sura ya mtu ambaye naongea na yeye. Na wakati huo watu wengi sana sana ambao naongea nao ni watu ambao tunafanya kazi na wao. Na kwa hiyo wakati ikifika mawasiliano ya kazi hatuhitaji kuangaliana kwa uso ama ama vyovyote vile ki cha msingi tu ni bora ujumbe upitishwe kwa hiyo ikifika ni mawasiliano ya video sana sana labda wakati nawasiliana na mchumba wangu na kama hayuko karibu labda amesafiri ama mimi mwenyewe ndio nimesafiri na wakati huo huo labda amenikosa sana ama nimemkosa na nahisi kwamba tunafaa kuwasiliana kwa hiyo huwa tunatumia njia ya video kuwasiliana. Alafu tunahisi ni kama tuko karibu lakini kwa mawasiliano mengine ya kikazi ama ya kibiashara hua tunatumia simu ama barua pepe.